Ninapenda kutembea kwa miguu, ususani maana. Ni moja wapo ya zoezi ambayo inawezesha mwili kuwa na afya na kuzuia magonjwa ambayo yanahusika na kutofanya mazoezi. Kutembea kwa miguu pia hufanya mtu kufikiria kwa haraka maana akili huwa haina mambo mingi ya kufikiria.

Mimi hulida mazigira kwa kupanda miti mahali ambapo miti imekatwa. File file, huwa na, nakusanya maji ya mfua kuhakikisha kuwa. Haijabeba mchanga mahali inapopita. Hiyo inawezesha mchanga kuwa na rutuba. File file kuhakikisha kuwa kuna ulizi wa mazigira.